Asante sana kwa hilo swali, na ningependa kujibu hilo swali. Kwa kawaida, ninaoga mara moja au mbili kwa siku kulingana na shughuli zangu na mazingira. Naamini usafi binafsi ni sehemu muhimu ya professionalism, na kwa sababu huongeza kujiamini na pia kuheshimu watu, ninaofanya nao kazi.

Asante sana kwa hilo swali tena. Kwa kusubiri kwenye mstari, kuna nifanya nijisikie sawa kwa sababu ninailewa kuwa nisehemu ya taratibu za kawaida katika maisha na kazini. Nachukulia kama fursa ya kuonyesha subira, nidhamu na heshima kwa wengine. Badala ya kukasirika, hutumia muda wakupanga mawazo yangu. Kutafakari kazi zilizombele au kujifuza kudhibiti hisia zangu. Jambo linalonisaidia kufanya maamuzi bora hata katika mazingira yenye presha.

Leo ninawazo la kujiboresha kidogo, hata kama ni kwa hatua ndogo. Nataka kutumia siku vizuri kwa kufanya kitu chenye maana. Kama kukamilisha kazi niliyo anza, na kujifunza jambo jipya, litakalo ongeza dhamani yangu binafsi ya kikazi. Naamini maendeleo ya kweli hayaji kwa mambo makubwa ya ghafla. Bali kwa nidhamu ya kufanya vitu vidogo kila siku kwa udhabiti. Asante.

Ndio, pwani ni mahali pazuri sana, upepo wa barini, sauti wa mawimbi, na jua la mchana, vinaweza kuboresha mudi ya mtu. Pwani si sihemu yenye kuvutia sana. Kuna bahadi nyingi ya kupenda kuhusu maeneo haya. Hapa kuna baadhi ya sababu na mambo ambayo yanafanya pwani huwa mahali bora. Na sababu ya kupendeza pwani ni kama vile maandari ya pazuri, Kuna maji ya baharini, kuna maji ya mazingira ya amani, fursa za kula na mikakata burudani. Pia kuna zenginezo ambazo kama utamaduni na tamaduni tofauti.

Kushughulikia muda kazini ni muhimu sana, ili kuongeza ufanisi na kuhakikisha nina maliza kazi zangu kwa wakati. Kwa baadhi kama hizi ni kama kuweka malengo, kuprioritize kazi, kutumia orodha za kazi, kuweka mipango ya muda, na pia kwepuka muvurugiko, kutumia teknologia na pia kujitahidi kudumisha usawa.

Kuweka afya bora ni muhimu kwa ustawi wa mwili na akili. Baadhi ya hatua za kuweka afya nzuri ni kama nini? Lishe bora, maji ya kutosha, mazoezi ya mwili, usingizi wa kutosha, na kujitunza akili, wasiliana na wataalamu wa afya. Ampapo ni nzuri katika maisha.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kusafisha vyumba vya bafuni. Hasa pale ambapo, choo na bafu vimechafuka sana. Inanichosha sana kwa sababu inahitaji nguvu na uvimilivu mkubwa. Na mara nyingi harufu yake ni mbaya na inanichosha sana. Pia, kazi hii inachukua muda mrefu zaidi kuliko kazi nyingine za nyumbani. Na mara nyingi napendelea kutumia muda wangu kufanya kazi yenye thamani zaidi. Kama kusoma, kuandaa chakula, au kupanga ratiba zangu. Kwa kweli, ingawa ni muhimu kudumisha usafi ni kazi, ambao kila mara ningependa kuepuka pale ninapoweza.

Kinacho ni furahisha sana nipali, ninapufanikisha jambo, ninalukua nimi panga kwa muda mrefu. Aho nikiwa nimi pata matokeo chanya kutokana na juhudi zangu kwa mfano. Ninapumaliza kazi ngumu ya kilimu au ya kitalamu. Kama kuandika repoti au kaanda jaribio la mabara na matokeo ya kia kia sahihi. Moiwangu na jia furaha na kuridika. Pia ninaskia furaha kubwa ninapukua na muda wa kujumuika na familia au marafiki. Kuzungumuza, kubadilisha mawazo na kusherekia mafanikio madogo ya kila siku. So kwa kiyufupi, furaya yangu inatokana na changanyiko wa mafanikio. Ufanisi wakazi na wakati mzuru wa kijamii unaujenga hisia za kuridika na amani ya ndani.

Ndiyo nina vitu vya thamani navivyofadhi kwa makini, kimsingi ni vitu vinavyokuwa na maana kihisia au kitaalamu kwa mfano. Nina baadhi ya vitabu vyangu vya kitaalamu ambavyo vimenisaidia sana kujifunza na kukuwa kielimu na vile vile baadhi ya hati muhimu ya vieti, ninavyothibitisha mafanikio yangu ya kitaaluma. Pia nina baadhi ya kumbukumbu za familia kama picha za zamani au zawadi za kipekee kutoka kwa watu wa karibu. Ambavyo ninahifadhi kwa heshima kwa sababu vina nikumbusha historia yangu na uhusiano muhimu nilionayo na wengine Kimsingi, chochote ninachokiifadhi ni kwa sababu kina thamani ya kipekee wangu, si kwa thamani ya kifedha pekee.

Kazi na timu ya mbali ninaifanyia kwa ufanisi. Inategemea mwasiliano mazuri, kupanga ratiba na kutumia teknolojia kwa akili. Kwanza tunaanza kwa kuweka malengo wazi wa kila mradi na kuhakikisha kila mshirika anaelewa majukumu yake. Mara nyingi tunatumia majukwaa ya mtandao kama Zoom, kuwasiliana na wakati, halisi na kushrikiana kwenye faili za kazi. Pili napendelea kuweka ratiba ya kawaida, mikutano ya timu, ili kuhakikisha kila mtu anafuatiliya maendeleo na kushughulikia changamoto mapema. Kwa upande wa uandikishaji tunatumia zana za kushirikiana kama Google Docs, zinarahisisha kufuatiliya kazi na kuona ni hatua gani zimekamilika. Aidha napenda kuwa na uwazi wa uwajibikaji. Nashirikisha maendeleo yangu changamoto na mawazo mapya mara moja na pia kusikiliza maoni ya wenzangu kwa makini. Kwa jumla kazi na timu ya mbali inahitaji nidhamu, mawasiliano mazuri na utamaduni wa kushirikiana, ila kila mtu ajisikie kuwa sehemu ya mradi.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali zinazolenga kusaidia na kuleta mabadiliko chanya. Kwanza, ninajitahidi kushiriki katika shughuli za kijamii kama mikutano ya kijiji au ya mtaa, ambapo tunajadili maswala muhimu yanayohusu maendeleo na ustawi wa jamii. Pia mara kwa mara, ninajihusisha na shughuli za kujitolea kama kusaidia katika usafi wa mazingira, kuchangia damu au kushiriki katika kampeni ya uhamasishaji kuhusu afya na elimu. Aidha, ninapenda kushirikiana na watu wa karibu kwa kutoa ushauri au msaada pale unapohitaji, hasa kwa vijana wanaohitaji motisha au mwongozo wa kielimu. Kwa ujumla, ninaamini kushiriki katika jamii si tu kusaidia wengine, bali pia kujenga uhusiano mzuri, kuimarisha mshikamano na kuchangia katika maendeleo ya pamoja na jamii nzima.

Jambo la dina ambalo ni muhimu kwangu ni maadili na mafunzo yanaoniongoza katika maisha ya kila siku. Kwa mfano, imani, uwaminifu, uruma, na heshima kwa wengine ni mambo ambayo yanawezesha kuishi kwa amani na kushirikiana vizuri na jamii yangu. Pia mazoezi ya kidini kama sala, tafakari, au kutafakari maandiko kufanya nione umuhimu wa kuwa na nidhamu. Kujiweka sawa kimaisha na kukua kiakila na kiroho. So kwa ufupi, sio tu ibada au taratibu za kidini. Zinazo muhimu kwa kwangu. Bali ni maadili na ni njia za maisha. Ambazo dini inanisihi nifuate ili kuwa mtu bora. Mwenye heshima na anaechangia mema kwa wengine.

Mkate ninaopendelea zaidi ni ule wangano kamili. Wall Ridge. Hasa pale unaladha safi na unapoiva vizuri. Napenda kwa sababu unalishe bora kuliko mkate wa kawaida. Ukiwa na nyuzi nyuzi nyingi zinazosaidia. Mmengenyo na kunifanya ninjisikie nikiwa na nguvu. Pia mara nyingine napenda kujaribu mikate yenye viambato tofauti kama jibini, karanga au mboga kidogo. Kwa sababu, inatoa ladha ya kipekee na inanifanya kula kwa raha zaidi. Kwa jumla, napendelea mikate ambayo ni ya asili, yenye afya na yenye ladha nzuri. Kwani, inanichanganya uraisi wa virutubisho.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu. Kwa sababu, kinanifanya nijisikie furaha na kuridhika ninapokula Napenda chakula chenye ladha nzuri, kilichopikwa vizuri, na chenye mchanganyiko mzuri wa viungo. Kwakuwa kinaongeza hamu ya kula na kufanya muda wa chakula uwe wa kufurahisha zaidi. Hata hivo napendelea pia chakula kitamu ambacho ni chenye afya Ili nisifurahie ladha tu bali pia nijue kinanisaidia. Na mwili wangu huwa na nguvu na afya njema Kwa jumla chakula kitamu kwangu ni kile kinachochangachanganya ladha ubora na lishebora.

Michezo ninayopenda kutazama ni ile yenye ushindani mzuri, mbinu za kipekee na inaonyesha mkufu pa moja na ustadi wa wachezaji. Kwa mfano, napenda soka kwa sababu ni mchezo unaowaunganisha kasi, mbinu za kistratejia na mshikamano wa timu. Nifuraha kuona jinsi timu zinavyopanga, mashambulizi na kulinda magoli. Pia napenda kuangalia riadha na, michezo ya mbio za magari mara nyingine kwa sababu inakuwa na msisimuko, na kuonyesha ustadi binafsi na uvumilivu. Kwa jumla michezo nayopendelea ni ile inayonipa furaha msisimuko na changamoto na kufatulia, matokeo yake kwa makini.

Mara moja au mbili kwa wiki kulingana na hali ya nywele na shughuli za siku. Kwa mfano, ikiwa nimekua na shughuli nyingi za nje au kazi za kimahakama, zinazochafulisha nywele napendelea kuosha nywele haraka zaidi. Lakini kwa kawaida napendelea kudumisha mpangilio wa kawaida wa wiki moja ili nywele zibaki zenye afya na zisivunjike. Aidha napendelea kutumia bidhaa zinazolainisha na kulainisha nywele ili ziwe rahisi kuosha na zisivunjike. Kwani hii husaidia kudumisha nguvu na urembo wa nywele zangu kwa mudamrefu.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni pale ninapofanikiwa kumaliza masomo yangu na kupata cheti changu cha kitaaluma. Tukio hilo lilikuwa la kiistoria kwangu kwa sababu liliashiria mwisho wa safari ndefu ya juhudi. Nidhamu na kujituma na pia na ilinifungulia milango wa fursa mpya maishani. Nilijisikia fahari sana kuona ndoto zangu zikianza kutimia na juhudi zangu zikianza matunda. Zaidi ya hilo, tukio hilo lilinifundisha dhamani ya uvumilivu na kujiamini kwani nilikumbana na changamoto nyingi njiani lakini sikukata tama. Kwa hiyo, tukio hilo limebaki kuwa kumbukumbu ya kipekee linayoimarisha kila ninapukumbuka, nilikotoka na ninapokwenda.

Ninapendelea zaidi mfumu wa simu wa Android kwa sababu ni raisi kutumia una uhuru mkubwa kubadilisha mipangilio na unapatikana kwenye ahina nyingi za simu kwa bei tofauti. Napenda pia jinsi Android inavyoruhusu kupakua na kutumia programu nyingi bila vikwazo vingi. Jambo linalonisaidia kufanya kazi zangu kwa kila siku ya kwa uraisi kama kwasiliana kusoma na kupanga ratiba. Aidha napenda mfumo huu kwa sababu unaendana vizuri na huduma za google kama gmail, google drive na maps ambazo nazitumia mara kwa mara. Kwa jumla android inanipa urahisi, ufanisi na unyumbufu unaofaa mahitaji yangu ya kila siku.

Napenda kujifunza mambo mapya kwanjia mchanganyiko wa kuona, kusoma na kufanya vitendo kwa vitendo. Kwa mfano, mara nyingi napendelea kusoma vitabu au makala kitaaluma, kushugulikia tafti na kufuatilia vipindi vya elimu au mafunzo mtandaoni, kwani vinanipa msingi wa kina wa maarifa mapya. Pia napenda kujifunza kwa kufanya mazoezi au kujaribu mambo kwa vitendo kwa sababu kunisaidia kuelewa vyema jinsi nadharia zinavifanya kazi katika maisha halisi. Kwa upande mwidngine, kujadili mawazo na wenzangu au kushiriki katika semina, kuna nipa mtazamo tofauti na kupanua ufahamu wangu. Kwa kifupi, napendelea mbinu zinazochanganya kusoma, kuona, kufanya na kushirikiana. Ila kila jambo jipya nalojifunza liwe na maana na liwe kutumika kivitendo.

Nina mahusiano mazuri na waze wangu, waliojengwa kwa heshima, upendo na mawasiliano ya karibu. Kwa kawaida, nimewaheshimu sana kwa sababu wana uzoefu na hekima ambayo mimi siwezi kupata mahali pengine. Na maranyingi napata mwonguzo hao katika maswala ya maisha na maamuzi ya kila siku. Haidha, ninajitahidi kuwa karibu nao, kushiriki wakati pamoja na kusikiliza hadithi zao za maisha. Kwani zinanifunza mambo mengi kuhusu historia, familia na madili ya maisha. Mahusiano haya yaliniwezesha kujenga uhusiano wa kutegemana kushirikiana kwa dhati. Na pia kunipa hisia ya usalama na upendo kwa familia. So kwa kiufupi ni mahusiano yenye heshima mwongozo na mshikamano wa kipeke.

Napenda zaidi kuandika, ingawa pia napenda kusomu. Kuandika hunipa nafasi ya kueleza mawazo yangu. Hisia na maarifa kwa njia ubunifu na uelewa na kunisaidia pia kufikiria kwa kina. Ninapopata wazo jipya nafurahia kulipanga na kulieleza kwa maneno yangu mwenyewe. Hata hivo, kusoma ni muhimu sana kwangu kwa sababu ndipo naponipa maarifa mapya. Unapanua msamiati wangu na unanipa mitazamo tofauti ya maisha. Kwa kifupi napenda vyote viwili. Lakini kuandika hunipa furaha zaidi kwa sababu hunifanya nijisikie nikiunda vitu vyangu upinafsi.

Timu ya mchezo ninaofuata kwa karibu ni timu ya soka ya harambee stars. Hasa kwa sababu wanawakilisha taifa letu na kila mechi yao huleta msisimuko mkubwa. Napenda kufuatilia kila mchezo wao kuangalia mbinu wanazozitumia na jinsi wachezaji wanavyoshirikiana kwa timu. Pia napenda kuona maendeleo ya wachezaji binafsi na jinsi wanavyosaidia timu kufanikisha ushindi. Kila mechi huleta hisia za furaha, msisimuko na hata changamoto kidogo, pale matokeo yanapokuwa magumu. Na kwa hivyo ni timu ninayofurahia kuifuatilia kwa ustadi na shauku.

Ndiyo, napenda asali sana kwa sababu ni tamu ya asili na pia ina faida nyingi kiafya. Napenda kuitumia kwenye chai, maziwa ya moto, au hata kula na mkate. Kwa sababu inanipa ladha nzuri na kunisaidia kujiskia nikiwa na nguvu. Pia, asali inanisaidia sana wakati nina kikohozi au mafua kwani inatuliza koo na kuimarisha mwili. So kwa kiufupi, napenda asali kwa sababu ya ladha yake tamu, asili yake ya kiasili na manufaa yake kwa afya.

Ndiyo, napenda kukimbia hasa kama mazoezi ya kujiweka fiti na kuondoa msongo wa mawazo. Kukimbia hunisaidia kuboresha afya ya mwili, kuimarisha moyo na kunifanya nijisikie mchangamfu baada ya mazoezi. Pia napenda kukimbia asubuhi au jioni kwenye mazingira tulivu. Kwa sahabu hunipa nafasi ya kufikiria kupumzisha akili na kuanza au kumaliza siku nikiwa na nguvu. Kwa jumla, kukimbia kwangu si tu mazoezi. Bali, pia ni njia kujitunza kimwili na kiakili.

Napenda mikutano ambayo inalengo wazi, yenye mpangilio mzuri na inayoleta matokeo chanya. Kwa mfano, napendela mikutano ya kitaaluma ambapo, kila mshiriki ananafasi ya kutoaa maoni, kubalishana uzoefu na kupanga hatua zinazofuata kwa wazi. Mikutano hii huwa na faida kubwa kwangu kwa sababu husaidia kupanga kazi, kupata maarifa mapya na kuimarisha mshirikiano katika ya wanajamii au wezangu wa kazi. Aaidha napenda mikutano midogo au ya kikundi kidogo kuliko ile mikubwa sana. Kwani inaharaisisha ushirikiano na kila mtu anapewa nafasi kusikika. Kwa kifupi napendilea mikutano yenye lengo yenye mpangilio mzuri na inaongeza ufanisi pamoja na uhusiano mzuri wakijami.

Napenda wanyama ambao ni wa kirafiki, wa akili na wanaweza kuunganishwa kwa urahisi na binadamu kwa mfano. Napenda paka na mbwa kwa sababu wana tabia nzuri, wanatoa urafiki na mara nyingi hutuoa faraja ya kihisia kwa wanadamu. Pia napenda wanyama porini kama ndege au samaki kwa sababu hunipa furaha ya kuona uzuri wa asili na kunasaidia kupumzika kiakili. Kwa kiufupi, napenda wanyama ambao huleta furaha amani na mshikamano mzuri kati yangu na mazingira na ambao pia huthaminiwa na kushughulikiwa kwa heshima.

Chakula ninachopenda zaidi ni ugali na nyama. Hasa pale nyama imetengenezwa vizuri. Ikiwa na viungo vya asili, vinavyoogeza ladha Napenda mchanganyiko huu kwa sababu unongeza nguvu Unaridhisha na pia ni chakula kinachowakilisha tamaduni za kenya. Aidha, napenda tu chakula kilicho safi na chini latha. Kamili, kwani, unakula, hakubaki na tu ni kufikisha lishe mwilini mbali, pia ni furaha kuridhika kwa hisia zangu. Kwa kifupi ugali na nyama ni chakula changu cha kifahari. Kinachonipa nguvu na furaha ya kweli kila ni napo kila.

Ndiyo na wafahamu jirani zangu na nina mahusiano mazuri nao Tunasalimiana mara kwa mara na balilishiana habari ndogondogo za kila siku na wakati mungini tunaseidiana pale panapokuwa na haja kama kushirikiana katika usafi wa mazingira au kuangaliana nyumba mahusiano haya yananifanya nijisikie salama sana na sehemu ya jamii kwa sababu najua nina watu wakaribu Ninaweza kuwategemea au kushirikiana nao So kwa kiufupi, kuwafahama jirani zangu kuna nisaidia kujenga mshikamano amani na uhusiano mzuri wa kijamii.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Hasa pale ninapokuwa na muda wa kupumzika au kusherehekea na marafiki. Kucheza ngoma hunisaidia kuachilia, kuondoa msongo wa mawazo na kujisikia huru na mwenye furaha. Pia napenda ngoma za asili na za kisasa kwa sababu zote zinamvuto wake. Za asili hunikumbusha tamaduni na urithi wetu. Wakati wa kisasa hunipa nguvu na msisimko. Kwa kiufupi, kucheza ngoma kwangu si tu burudani, mbali pia ni njia kuonyesha hisia, kujenga afya ya mwili na kuogeza furaha ya maisha.

Hadithi ya mji wangu wakuzaliwa ni hadithi ya utulivu, mshikamano na ndoto kubwa. Nilizaliwa katika mji mdogo ambao haukua na makiki mingi, lakini ulikuwa umejaa watu wenye upendo na moyo wakusaidiana. Asubuhi, ungeona watu wakifungua maduka yao mapema, watoto wakielekea shule kwa furaha, na wazee wakikaa chini ya mti wakibadilishana hadithi za zamani. Mji huo ulinifundisha dhamani ya kazi kwa bidii na heshima kwa wengine, kwa sababu kila mtu alimfahamu mwezake na kosa au njema la mtu lilionekana na wote Nilipokuwa nimeota kuondoka, nikatafute elimu na fursa zaidi, lakini mji wangu wakuzaliwa umebaki moyoni wangu kama mahali pa amani na kumbukumbu tamu. Kwa kiufupi ni mji ulionijenga kimaadili kunipa mizizi na kunifundisha kuitamani jamii.